Kweli, napenda upepo. Kwa sababu, upepo ni jambo la muhimu kwa maisha ya mwanadamu, kwa wanyama na hata kwa mimea. Upepo husaidia kuleta hewa safi na baridi ambayo ni ya kutuliza mwili hufanya watu wengi wakaweze kuhisi vizuri. Kwa kweli, upepo, hufanya mtu atulie akili na hata kwenye mwili. Ya pili, upepo ni kitu ambacho kinahitajika na katika mmea. Mimea inapokua inahitaji upepo ndipo sa ikaweze kukua vyema. Pia upepo husaidia kusambaza hewa safi. Kwa mfano, kunapokuwa na joto harufu ya mchanga huwa kwa wingi. Ila upepo unapokuja inasaidia kutengeneza hewa hiyo ikawe safi. Ama kwa mfano, kunapokuwa na moshi nyingi, upepo unapokuja moshi hiyo hupotea na hewa safi kuingilia kati. Jambo la tatu ni, upepo hutuliza akili na mwili. Kwa hivo, upepo huambatana na utulivu kwa maisha ya binadamu. Pia, upepo ni muhimu kwa wanyama. Kwa mfano, tuseme kwa nyumba ya wanyama kama kuku, inaposhika moto kisha kuwe na moshi mingi, kuku zile zinaweza kufa. Ila mlango unapofunguliwa, hewa safi kuingia, kuku hizo zinaweza kusaidika kwa sababu hazita kufa sababu hewa itakuwa imeingia. Pia upepo inapunguza joto jingi. Upepo hupunguza joto sana sana wakati ambapo kuna jua kali. Jua kali huleta joto na joto hii hufanya watu kutitirikwa na jasho na hata saa zingine kutokea vidonda vyekundu kwenye uso kwa sababu ya joto jingi. Ila kunapokuwa na upepo inazuia vitu hivi vyote kufanyika.

Kweli mimi husasisha vifaa vyangu mara kadhaa wa kadha. Sababu yangu ya kupenda kusasisha vifaa ni, vinafanya kazi vyema zaidi, vinapo sasishwa. Na unapo sasisha pia, inasaidia utenda kazi wake. Unapoku umesasisha vifaa vyako, inaboresha umuhimu wake na matumizi yake. Kwa hivo, unafaa usasishe vifaa mara kadhaa. Pia, inasaidia kwa usalama. Kwa mfano, kifaa kikinaweza kuwa kimeguzwa na uchafu ambao si vyema. Kwa hivo, inafaa isasishwe kabla na badaa ya kutumika. Pia, inaongeza haraka inapo tumika. Unapo sasisha vifaa vyako mara kadhaa inaongeza utenda kazi wake kwa hivo haisumbui mtu anapojaribu kuitumia.

Naam, nani asiyependa kujaribu teknolojia mpya? Teknolojia mpya inaweza kuwa kwenye, simu na hata kompyuta. Wakati mwingine, inaeza kuwa hata kwenye televisheni zetu tunazo tumia kila siku. Kwa mfano, nilipokuwa kidato cha pili, nilikuwa na simu ya Android, ambayo nilitumia, hadi nilipofika chuo kikuu. Kuka kuwa na simu ambazo zilikwa zinaitwa, iPhone. Kwa kweli nilitaka kujaribu simu hizo, kwa hivo nilinunua, iPhone kumi na moja Pro Max. Nimeitumia simu hiyo, kwa takriban miaka saba. Kisha, mwaka huu, iPhone kumi na saba Pro Max ilipotokea. Kwa kweli nilitaka kuijaribu. Kwa hivo nilifanya aje, nili iuza simu ile yangu ya mbele. Kisha, nikanunua iPhone kumi na saba Pro Max. Kwa kweli, mimi napenda kujaribu teknolojia mpya. Ndiposa nikaweza kuielewa. Na kwa sababu, teknolojia inakuja na manufaa mengi. Kwa kweli unapojifunza teknolojia, ina chanzo mingi ama inaeza kupa kazi nyingi. Kwa sasa, vijana wengi hawaendi kazi, ila wanafanyia kazi zao nyumbani, kwa sababu wanatumia teknolojia. Kwa mfano vijana wanaofanya forex na hata wengine wanaofanya remote jobs, ambazo niza mtandaoni na niza teknolojia. Kwa kweli, teknolojia imesaidia kutengeneza kazi na imesaidia hata kwa mahospitali kwa sababu zimewezesha utafiti kuwa rahisi na utafiti kuwa kwa ubora wake. Kwa kweli, teknolojia ipewe hongera na heko.

Kweli mimi hupenda hadithi kwa ujumla. Hadithi ni za kutumbuiza, za kuelimisha, za kutahadharisha, na za kutupa historia ambayo ilikuwa pale awali kabla hata hatujazaliwa. Kwa kweli, hadithi za ajabu zinatumbuiza sana, na pia zinashangaza. Wakati mwingine unaposoma hadithi za ajabu, wewe hubaki na maswali tumbuinzima, ambayo hakuna mtu ataweza kujibu ila utataka tu kusoma hadithi nyingine, ndiposa ukaweze kujua vitu mingi na kuelimika. Kwa kweli, hadithi za ajabu zina sifa yake ya kumfanya mtu kutaka kusoma hadithi zingine nyingi. Ndiposa, mimi hupenda hadithi za ajabu kuliko hadithi zingine zote.

Ya mpira wa miguu ninayoipenda zaidi ni timu ya Chelsea. Niliipenda timu hii tangu nilipokuwa darasa la saba. Na, nimeishi kupenda timu hiyo mpaka wa sasa bado sijabadili msimamo wangu wa kuipenda. Mchezo ninaokumbuka wa kushangaza ya timu hiyo yangu ya Chelsea Ni wakati ambapo walishinda timu kubwa ya Arsenal. Ukweli ushindi huo ulikua wa kutajika dunia nzima ilitikisa timu hiyo ya Arsenal na watu walifurahi sana. Kwa kweli, mimi sijui wachezaji wa timu hiyo ila kwa majina ila najua wanacheza kwa ubora wake na wanajitahidi sana. Nina timu yangu ya Chelsea inaposhinda, mimi husherehekea kwa kinywaji na marafiki zangu huku tukipiga gumzo kuhusu mchezo huo na jinsi ambavyo tuliweza kushinda. Kwa kweli timu hiyo yangu ya miguu ya Chelsea ni timu ya kupendeza sana. Kwa mfano tizama rangi yao maalum ambayo ni samawati. Kwa kweli wana nguo ama wana skits ambazo ni za kupendeza sana. Unapovaa, unaweza kuvaa tishati zao kama unapokwenda sokoni na hata shughuli zako ambazo si za ofisi.

Kwa kweli, mimi hutumia programu tofauti tofauti mara nyingi. Programu hizi ni kama Instagram, Whatsapp, Facebook, Email, Kalenda, Boomplay ama YouTube Music, ChatGPT na hata Zoom. Mimi hutumia Whatsapp, Facebook na Instagram kuzungumza kwa urahisi ama kutuma meseji. Kwenye email, mimi hutuma barua rasmi kama kuomba kazi ama ninapojaribu kuomba ruhusa ama likizo kwa mkubwa wangu kule kazini. Kwenye kalenda, mimi hutumia kupanga ratiba yangu na kujikumbusha mikutano na hata kujikumbusha vitu ambazo ni muhimu. Katika maisha yangu kwa mfano, kumbuku, siku ya kumbukumbu, siku ya kuzaliwa kwangu, na hata vitu vingine vingi. Kwenye Boomplay ama YouTube Music, mimi husikiza miziki kwenye Boomplay na kwenye YouTube Music, mimi husikiza miziki huku nikitazama video zake. Pia, kuna chatGPT ambayo inatumika kufanya utafiti. Kwa kweli chatGPT inatumika kufanya utafiti kama vile Google, ila chatGPT hueleza vitu kwa undani na kwa kina. Ya mwisho, mimi hutumia Zoom. Zoom ni kama Google Meet ambayo inatumika kuhudhuria mikutano ambayo inatendeka mitandaoni kwa mfano. Mnapokuwa mko likizoni kisha mkubwa kule kazini aseme ya kwamba mnafaa kuwa na mkutano mtandaoni, mara nyingi sisi hutumia Zoom ndipo saa tukaweze kupatana na kuelewana kwenye mtandao hata kama hatuko kwenye location moja.

Kwa kweli, mimi hupenda kununua vitu kwenye duka kuu ambayo ni supermarket. Sababu yangu ya kupenda kununua vitu huko kwenye duka kuu ni kwa sababu vitu si vya bei ghali kulinganisha na kwenye duka. Kwa kweli unaponunua vitu kwenye duka, vitu huwa vya bei ghali ama vya bei ya juu, kwa sababu kwenye kwenye duka ni wanunuzi wadogo ambao wanaenda kununua kwenye duka kuu, ndiposa wakaeze kuuza kwenye duka zao ndogo. Kwa hivo lazima auze vitu kwa bei ya juu ndiposa akaweze kupata mapato. Ila kwenye supermarket wanauza vitu kwa wingi kwa hivo vitu huwa bei rahisi. Pia mimi hupenda kununua vitu kwenye duka kuu kwa sababu kuna ya aina ya vitu vingi tofauti tofauti na ni rahisi kupata kitu ambacho unachokipenda. Kwa mfano, unapotaka kununua spaghetti. Kwenye duka, utapata aina moja tu ya spageti. Ila kwenye duka kuu, utapata aina kama kumi ya spaghetti. Kwa hivo, utakuwa na vitu vingi vya kuchagua kati ya hivo, ndiposa ukachukue ambayo unayoipenda zaidi.

Kwa kweli, mimi sisomi magazeti. Sababu ikiwa, kitambo ndipo magazeti ya likuwa muhimu sana kwa sababu yalibeba ujumbe mwingi. Ila kwa sasa, teknolojia au mtandao umekita kambi nasi. Kwa hivo, ni rahisi kupata habari zijazo na habari zilizotukia nchini. Si hata kwa nchi yetu tu ila dunia nzima kupitia kwenye mtandao. Kwa sasa, ningumu sana kupata magazeti, maana wauzaji wa magazeti, waliacha kuchapisha kwa sababu si watu wengi ambao wanatumia magazeti. Magazeti imepoteza umuhimu wao kwa sababu ya teknolojia. Kwa mfano, jambo linapotukia, utapata kwenye mtandao jambo hilo linaonyeshwa wakati huo huo. Ila kwa gazeti, ndiposa ukaweze kuarifiwa jambo lilitokea, inachukua muda kwa sababu habari hiyo inafaa iandikwe chini, idhibitishwe, kisha ichapishwe. Kwa ivo unapopata ujumbe huo ni baada ya masaa kumi na mbili ama baada ya siku moja ama mbili. Kwa hivo habari hiyo huwa imepitwa na wakati. Ila unapotumia mtandao badala ya gazeti, unapata habari za hivi punde kwa haraka.

Kwa kweli mimi hutoa sadaka na pia michango. Jambo ambalo hunifanya nitoe michango. Ni wakati ambapo tunachangia walalahoi, watoto wasiokuwa na wazazi. Kuelimisha mtoto ambaye wazazi wake ama familia yake haina uwezo wa kumpeleka shuleni kuboresha ama kutengeneza njia zetu huko nyumbani ama kijijini na hata mimi huchangia kufanya mijengo kama kanisa ama hospitali. Sababu yangu ya kutoa michango ni kutoa mchango ni jambo la muhimu unapokuwa na uwezo huo na unapojihusisha na michango kule nyumbani ama kwa marafiki ama kwa watu tu unaowajua. Wakati utakapotaka usaidizi, pia nawe utaweza kusaidika kwa sababu wataweza kukumbuka zuri ambalo uliwatendea na mara nyingine wataweza kurudisha mkono. Pia mimi hutoa sadaka. Sababu yangu ya kutoa sadaka kule kanisani ni ninapo toa sadaka, mi hutoa sadaka kila ninapoenda kanisani ndiposa nikaweze kutoa shukrani kwa mwenyezi mungu. Na pia ninapokuwa na ombi. Sababu unapokwenda kanisani kufanya ombi ama kumuomba mungu akupe kitu kama kazi, haufai kuenda mkono mtupu. Unafaa uende utoe kwa sababu kama isemekanavyo, mkono ambao unatoa ndo mkono ambao unapewa. Kwa hivo, hizo ndizo sababu zangu za kujihusisha ama kutoa sadaka ama michango inapohitajikana.

Kwa kweli mara nyingi asubuhi, mimi huandaa chai ama kahawa kali ambayo mi huandaa ambatanisha na vitu kama mkate, samosa, mandazi, keki, viazi karai viazi vya kuchemshwa ama sima. Mimi hupenda kukula vitu hivi pamoja na kahawa kali kwa sababu ninapovikula asubuhi, huniwezesha kusonga siku hata nisipokula chakula cha mchana, bado mimi huwa sawa kwa sababu nilikula vyema asubuhi. Ni muhimu sana kukula vya masubui ndiposa ukikosa muda wa kula mchana usiweze kuanza kuumwa na tumbo ama ushindwe kufanya kazi yako kwa sababu ya tumbo yako kuguruma.

Muziki ninaosikiliza mara mingi ni bongo. Sababu yangu ya kusikiza muziki huu mara mingi ni ina jumbe tofauti tofauti. Kwa sababu waimbaji huimba kwa sababu ya mapenzi, mtu anayependa au mtu aliyewavunja roho na hata saa zingine wanaimba ndiposa wakawasifu wazazi wao ama kuwashukuru. Waimbaji ambao ninawapenda wa muziki wa bongo ni Zuchu, Ali Kiba, J Melody na hata Diamond Platnamz. Mimi huwapenda kwa sababu ya sauti zao nyororo na uwezo walio nao wa kukariri na kuimba nyimbo ambazo nizakupendeza. Wao huweka, huimba nyimbo nzuri na kutafutia biti nzuri ambazo zinaendana na wimbo huo. Nchi nzima ama ulimwenguni, waimbaji hawa wanajulikana sana. Wanapotoa wimbo baada ya wiki moja watu wengi sana huwa wanaiimba ama kuidensi nyimbo yao. Ninaposikiza nyimbo ya bongo hunifurahisha na kunipa hisia tofauti. Huibadilisha muonekano wangu wa maisha ya mapenzi na hata mambo yanayotukia kila mara kwa mara kwenye mapenzi. Nilipenda nyimbo hizi kutoka nilipokuwa mtoto mchanga sababu ya ndugu yangu mkubwa ambaye alipenda kuziskiza kwa sana. Kwa hivyo baada ya muda mchache pia nami nilijiunga naye na hata sasa sisi wawili bado tunapenda nyimbo hizi. Tunaposikiza nyimbo hizi wakati mwingine utatupata tunafurahi ama wakati mwingine tunabubujikwa na machozi. Saa zingine machozi ya furaha na saa zingine machozi ya machungu ila kwa yote bado napenda muziki wa bongo.

Kwa kweli ni na harufu mbili ambazo ninazipenda zaidi ya harufu zingine. Ya kwanza ikiwemo harufu ya manukato. Kwa kweli manukato hunukia viema kabisa. Kwa mfano manukato yanaweza kunukia maua. Na unapo nukia maua harufu hiyo ni nzuri sana. Nyingine wakati mungine manukato inaweza kunukia chokoleti, matunda ya limau, uudi ama hata fanila. Harufu za manukato ni za kuvutia. Unapo jua kumix.

Lini, ninapotaka kustarehe mimi hufanya vitu tofauti tofauti kwa mfano kusafiri. Mimi husafiri kutoka eneo moja hadi lingine ni kijaribu kuelewa mazingira na tamaduni za mahali ninapo tembelea. Pia mimi hufanya uchoraji. Mimi hupenda kuchora wakati ninataka kustarehe. Mimi huchora vitu kama miti, mauwa, majumba, vitu tu kwenye mazingira yetu, kisha na vipa jina. Jambo lingine, kuimba ama kudensi. Mimi huweka mziki na kuimba pamoja na mziki huo ama kudensi, ndi posa nikaweze kujipumzisha ama kujistarehesha. Hivi vitu viwili na vipenda sana na napenda kufanya pia kuogelea. Mimi huenda kuogelea na marafiki zangu ama familia yangu. Kwa kweli, marafiki zangu wengi wanapenda kuogelea na hata familia yangu. Pia kutizama runinga ikiwemo moja wazo ya starehe mimi ambazo hufanya ndiposa nikaweze kupumzika, mimi hutafuta video ndefu ndefu, kisha na zitazama huku ni kipumzika. Ninapotazama runinga, mimi huambatanisha na kukula vitu kama popcorn ama keki na soda.